Wakati wa mapumziko ya mchana huwa napenda kutumia muda huo kujipumzisha na kurejesha nguvu baada ya shughuli nyingi za asubuhi huanza kwa kutafuta sehemu tulivu yenye hewa safi ili nitulize mawazo kisha kula chakula chepesi kama matunda. Kate wenye mboga au uji ili kupata nguvu bila kuhisi uzito wakati inaendelea na shaghuli za siku. Mara nyingine hupenda kuzungumza na marafiki hao wenzangu wa kazi ili kubadilishana mawazo, kuondoa msongo na kuongeza mfuraha. Huku siku nyingine ni kuchagua kutembea kidogo ili kunyoshe viungo na kuondoa uchafu wa kukaa muda mrefu. Pia napenda kusikiliza nyimbo laini au kusoma habari mfupi kwenye simu ili kupata taarifa au kujiburudisha. Na ikiwa nimechoka sana, hukaa kimya kwa muda mfupi kutafakari malengo yangu na kupanga mambo yanavyofuata. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana ni muda muhimu wa kujitunza kupumzika na kurejesha nguvu ili kuendelea na majukumu yangu kwa ufanisi.

Ndiyo, ninapenda maua kwa sababu yana uwezo wa kuleta hiisia nzuri na hubadilisha kabiza mwonekano wa mahali popote. Mara nyingi maua unihisi utulivu, faraja na furaha kwa sababu rangi zake angavu na mpangilio wake wa asili huwa na mvuto wa kipekee. Unaweza kumfanya mtu atabasamu bila hata kujitahidi. Napenda jinsi maua huvutia vipepeo na nyuki. Jambo linaloonyesha uhai na uzuri wa mazingira ya asili. Huku harufu yake nyororo ikileta hali ya amani na hewa safi. Pia napenda mauwa kwa sababu hutumika kama njia nzuri ya kuonyesha upendo, shukrani, heshima au pongezi kwa mtu mwngine na kila huwa na ujumbe wake maalumu unaweza kufikisha hisia bila kusema maneno mengi. Zaidi ya hayo, bustani zenye maua hufanya sehemu iwe ya kupendeza, ya kupumzika na ya kutafakari kwa utulivu.

Jukumu ambalo ninalipenda zaidi kazini ni lile linalonipa nafasi ya kutumia ubunifu na uangalifu ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Kwa sababu linanifanya, nijihisi kuwa sehemu muhimu ya mafunikio ya timu kuelekea malengo yenye tulio jiwekea. Napenda majukumu ambayo yanayohusisha kupanga, kuchanganua taarifa na kutoa suluhisho kwa changamoto zinazojitokeza. Kwani hunipa fursa ya kutumia maarifa yangu kikamilifu na kuongeza uelewa wangu katika maeneo mapya ya kazi. Pia hufurahi zaidi ninapopata jukumu la kushirikiana na wenzangu kwani kufanya kazi pamoja huleta mawazo tofauti, kuimarisha umoja na kuongeza ubora wa matekeo tunazopata. Zaidi ya hayo, napenda majukumu yanayonipa nafasi ya kuwasaidia wengine kuwaongoza au kuwapa mwongozo pale wanapohitaji, kwa sababu hunifanya kuona mchango wangu kwa timu na kwa mazingira ya kazi kwa ujumla. Hivyo kuongeza motisha na ari yangu ya kufanya zaidi.

Ndio, nimewahi kulima na uzoefu huo umenifanya kuthamini sana kazi ya mikono na umuhimu wa ardhi katika maisha ya kila siku. Kwa sababu kilimo kinahitaji utu uvumilivu, bidii na kujitolea ili kupata matokeo mazuri. Nilipo lima mara ya kwanza, nilijifunza hatua mbalimbali kama kuandaa shamba, kulainisha udongo, kuchangua mbengu bora. Kupanda kwa nafasi sahihi na kuhakikisha mimea inapokea maji ya kutosha bila kuharibiwa. Na jua kali au wadudu pia niligundua kuwa kilimo huongeza uvumilivu kwa sababu mimea haioti kwa haraka. Iwe ni lazima kuwa na subira. Na kuendelea kuitunza kwa umakini hadi ifike hatua ya kuvunwa licha ya changamoto kama magugu, ukame au wadudu, waharibifu furaha ya kuona mbegu ndogo, zikikua na kuwa mazao mazuri hunifanya kuona fahari na kujua kuwa kazi ya mikono ina dhamani kubwa. Kwa ujumula, kulima kunanipa hisia za utulivu, uwajibikaji na uhusiano wa karibu na mazingira.

Msimu ninaopenda zaidi wa mwaka ni msimu wa masika kwa sababu uleta mabadiliko mazuri katika mazingira na kufanya kila kitu kionekane chenye uhai. Rangi na uzuri wa kipekee na napenda jinsi mvua za musimu uwa zinavyo leta ewa safi kutuliza vumbi na kufanya miti nyasi na mimea mingine iwe na rangi ya kijani inavyo vutia macho. Jambo linaloleta isia za amani na utulivu. Pia musimu huu unifanya kufurahia zaidi kuwa inje kusikiliza sauti ya mvua inayonyesha kwa ubora na kutanzama mawingu ya kisongea taratibu angani. Hali ambayo utoa mazingira mazuri ya kutafakari na kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo masika uleta mavuno mazuri kwa sababu adhi upata unyevu wa kutosha na mimea ustawi vizuri. Jambo ambalo linaongeza matumaini na faraja kwa wakulima kwa ujumla. Msimu huu unikumbusha uzuri wa asili ya umuimu wa mvua katika kuleta uhai na ustawi wa kila kitu.

Ninapenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali lakini hasa vinavyohusiana na maarifa hadithi za maisha na uvumbuzi kwa sababu hunipa hunipanua ufahamu wangu na kunifanya nione maisha kwa mitazamo tofauti. Napenda vitabu vya historia na utamaduni kwani vinanifundisha kuhusu tamaduni tofauti matukio muhimu ya kihistoria na jinsi jamii zinavyopendelea hadi sasa. Jambo linaloongeza uelewa wangu wa dunia pia napenda vitabu vya hadithi za kuburudisha na riwaya kwa sababu hunipa nafasi ya kuingia katika dunia ya ubunifu kufurahia simulizi na kupata burudani ya kipekee. Vitabu vya elimu na sayansi hunitia moyo kujifunza mambo mapya, kuelewa kanuni za asili na maendeleo ya kiteknolojia. Zaidi ya hayo, mara nyingi napenda kusoma vitabu vya maendeleo binafsi na ushauri kwa sababu vinanitia moyo. Kunisukuma kufanya kazi kwa bidii na kunisaidia kupanga malengo yangu ya maisha kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunaleta utulivu na mazingira ya kujiamini wakati wa kutimiza majukumu yangu. Kazi nyumbani hunipa uhuru wa kupanga muda wangu vizuri. Kufanya shughuli kwa kasi ninayotaka na kuzingatia majukumu bila usumbufu wa kelele au presha ya watu wengi. Pia napenda kuwa na uwezo wa kuchagua sehemu ninayotaka kukaa iwe mezani, sebuleni au hata inje kwenye hewa safi. Jambo linaloongeza ubunifu na umakini hata hiyo kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu kubwa ili kuepuka uzembe au kutawanyika na mambo ya nyumbani. Napenda pia kwa sababu inanipa nafasi ya kubwa karibu na familia kushughulikia mambo madogo yanayohitaji haraka na bato kumaliza kazi kwa ufanisi bila kusafiri.

Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia ya kisasa, hasa kutumia kompyuta na kuchambua taarifa kwa sababu hufanya kazi kuwa rahisi na kuongeza ufanisi wa maisha ya kila siku. Pia ningependa kujifunza lugha za kigeni kama kifaransa au kihispania. Ili niweze kuwasiliana na watu tofauti na kuelewa tamaduni zao. Vilevile, ningependa kujifunza mbinu bora za kilimo cha kisasa ili kusaidia kustawi kibiashara na kuhifadhi mazingira. Zaidi, ningependa kujifunza stadi za usimamizi wa muda na wa uongozi ili niweze kupanga malengo yangu kwa ufanisi na kusaidia wengine kufanikisha shughuli zao. Kwa ujumla, kujifunza mambo mapya kunanipa motisha, kunapanua mtazamo wangu wa maisha na kunifanya niwe na uelewa zaidi wa dunia.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu kwa sababu mtu mwaminifu anajua kudhibitisha maneno yake kwa matendo na hufanya mambo kwa uwazi bila ila. Pia napenda watu wenye heshima kwa wengine kwani heshima huunda mazingira mazuri ya mawasiliano na kushirikiana. Zaidi ya hayo, napenda watu wenye msaada na huruma kwa sababu hujitahidi kusaidia wengine wanapohitaji na hufanya jamii kuwa lenye mshikamano. Napenda pia watu wenye nidhamu na bidii kwa sababu huonyesha uwajibikaji na kuleta matokeo chanya katika kila shughuli wanazoshugulikia nayo. Kwa ujumla, tabia hizi hufanya watu wawe wa kuaminika, wakirafiki na wanaosababisha furaha na amani katika jamii.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa viungo asilia kwasababu hunipa furaha na kunifanya niwe na hamu ya kula bila kuchoka. Ladha ya kipekee ya viungo kama pilipili, tangawizi, kitunguu swaumu na majani ya mimea hufanya chakula kuwa cha kuvutia na chenye harufu nzuri inayoongeza hamu ya kula. Pia napenda chakula chenye ladha tamu kidogo hasa wakati wa mapishi na matunda au vitafunwa kwani hutoa raha na faraja. Vile vile chakula chenye ladha ya chumvi kwa kiasi hufanya mlo kuwa wa kuridhisha na unaonipa nguvu. Kwa ujumla, napendelea chakula kilichochanganywa vizuri kiakili na kiutamu. Kinachofanya kula kuwa furaha na uzoefu wa kipekee wa ladha.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni ule wenye midundo ya kimapenzi, furaha na utulivu. Kwa sababu hunifanya nijisikie huru na kuniruhusu kupumzika baada ya shughuli za usiku. Napenda nyimbo zinazoongeza hari na motisha asa wakati ninafanya kazi au kufanya shuguli zinazoitaji umakini. Pia napenda muziki wa asili na wa kienyeji. Unaohusisha ngoma, ala za jadi na midundo ya kipekee, kwa sababu hunifanya nijisikie karibu na tamaduni na historia ya sehemu zetu. Wakati mwingine pia huniweka kwenye hali ya kutafakari. Hasa nyimbo zenye maneno ya maana au hadithi zinazoonyesha maisha na changamoto za kila siku. Kwa ujumula, muziki unaonifuraisha ni ule, unaochanganya furaha, utulivu na mskumo wa ndani.

Mafanikio ya binafsi na za thamini kazini ni yale yanayohusiana na kumaliza majukumu kwa ufanisi na kwa wakati unaofaa. Kwani hunipa hisia ya kuridhika na kujivunia juhudi zangu. Napenda kufanikisha kazi ngumu ambazo zinahitaji uvumilivu umakini na mbinu za kije sirimali kwa sababu kunapoongeza huelewa kwangu na kunisaidia kujifunza study mpya. Pia napenda pale ninapoweza kusaidia wenzangu kushirikiana nao na kuona kazi yetu ya pamoja ikifaulu kwani hunipa furaha na motisha ya kufanya zaidi. Vile vile napenda mafanikio yanayohusiana na kuboresha mfumo wa kazi kuongeza tija au kupunguza makosa kwa sababu hunionyesha kwamba mchango wangu una thamani. Kwa ujumla mafanikio haya hunifanya nijivunie kujiamini na kuendelea kutoa bora kazini.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya thamani ambavyo ni muhimu kwangu kwa sababu vina kumbukumbu hisia au thamani ya kifedha. Kawaida hufunika vitu hivyo kwa makini ili visiharibike au kupotea na mara nyingi huweka kwenye sehemu salama kama sanduku lililofungwa au kabati maalum. Vitu hivi vinaweza kuwa kumbukumbu za familia vyeti vya elimu, picha muhimu au vifaa vya kidigitali vyenye taarifa muhimu. Pia nahakisha venye thamani vinahifadhiwa katika hali nzuri la unyevu, joto na mwanga ili visiharibike. Kwa ujumla, kujifadhi vitu vya thamani kuna nipa amani ya akili na kuna hakikisha kuwa siwezi kupoteza au kuharibu vitu vinavyonipa hisia za furaha heshima au manufaa ya baadaye.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa mapokezi za heshima na kwa kueleza kwa ufupi kuhusu kazi. Taratibu na mazingira ya ofisi. Kwanza huwa nawapa muda wa kujitambulisha na kuzungumza nami au na wenzetu ili wajisikie sehemu ya timu. Pia huonyesha maeneo muhimu kama sehemu za kazi, vyumba vya mkutano, sehemu za kupumzika na vyakula. Mara nyingine, huandaa mazungumzo mafupi au miongozo ya kazi ili wafahamu taratibu na matarajio ya kazi. Hushirikisha wafanyakazi wapya katika shughuli ndogo za timu mapema ili waweze kuzoea na kujenga uhusiano mzuri. Kwa ujumla, njia hii ya kupokea husaidia wafanyakazi wapya kujisikia huru, kujiamini na kuanza kazi kwa hari na motisha.

Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu wa karibu au ndugu zangu kwa sababu ni rahisi kupanga muda pamoja na kufurahia burudani bila usumbufu. Tunapenda kucheza michezo ya kiasili kama mpira wa miguu, mbio au michezo ya kamari. Kamari ndogo ya kadi na ujuzi ambayo hutoa furaha na mshikamano wa kijamii. Pia mara nyingine ninacheza na wezangu wa kazi au majirani wakati walikizo au mapumziko ili kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha urafiki. Napenda pia kucheza pamoja na watoto wa familia kwa ni burudani yao huongeza furaha na tabasamu. Kwa ujumla, kucheza na watu ninaonawajua na kuwa karibu nao hufanya muda wa burudani uwe wakufurahisha na kuimarisha uhusiano wakijamii.

Ndiyo, napenda ndizi za ajabu kwa sababu unipeleka katika dunia tofauti inayo jaa matukio viumbe na nguvu ziso za kawaida. Hadithi hizi unifanya nitumie mawazo zangu kwa kina na kunipa nafasi ya kufikiri nje ya mipaka ya maisha ya kawaida. Ninapo zisoma au kuzitanzama nahisi ubunifu wangu unaongezeka na inaweza kujifunza maadili kupitia matukio la kufikiria. Mara nyingi, hadithi za ajabu zinafunza ujasiri, urafiki, uvumilivu na njia za kukabiliana na changamoto katika na maisha ya alisi. Pia ni njia zuri ya kujipumzisha baada ya siku yenye, shuguli nyingi kwa sababu uniletea, burudani, msisimuko na furaha. Kwa ujumula, hadithi za ajabu unifanya nijisikie huru na mwenye matumaini mapia. Kwa kweli hadithi hizi, hunifanya nipende kusoma zaidi kila wakati, ninapopata muda kwa amani na utulivu zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu wanajaa furaha, ubunifu na nguvu zinazoleta tabasamu kila wakati. Watoto wanapocheza huonyesha uwazi wa mawazo, ucheshi na urafiki ambao hufanya muda nao kuwa wakipekee na wenye utulivu. Napenda michezo rahisi kama kukimbia, kuchora, kuimba, au kupiga mpira kwa sababu husaidia kujenga ukaribu na kuimarisha uhusiano mzuri. Pia kucheza nao hunikumbusha umuhimu wakuishi bila msongo na kufurahia mambo madogo ya maisha. Wakati mwingine tunaweza kuzungumza nao kwa utulivu na kuwafundisha maadili huku tukifurahia mchezo. Kwa ujumla, kuwa karibu na watoto hunitia, moyo, hunifanya ni nicheke zaidi na kunifanya nijisikie, huru wa na mwenye amani.

Na uwianisha kazi na maisha ya kibinafsi pa kupanga muda wangu kwa uangalifu ili kila njambo liwe na nafasi yake. Kwanza, hupanga ratiba ya kazi kwa kipaumbele kuhakikisha kazi muhimu zinafanywa kwanza bila kusababisha msongo. Pia nahakikisha napumzika na kutumia muda na familia, marafiki na kushugulikia maswala ya nyumbani ili maisha ya kibinafsi yasithurike. Mara nyingine hupanga mapumziko madogo kazini ili kupunguza uchovu na kuongeza umakini, jambo linaloongeza tija na kurahisisha kurudi kwa shughuli binafsi. Pia hutumia teknolojia kwa busara kuepuka kuingiliwa na kazi wakati wa muda wa familia. Kwa ujumla, njia hii husaidia kuwa na uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi kudumisha furaha, amani na tija kwa pande zote.

Jambo muhimu zaidi la dini kwangu ni imani na maadili yanayoniwezesha kuishi kwa amani, heshima na uwajibikaji kwa wengine. Imani hii hunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za kila siku na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha. Pia napenda mafundisho yanayosisitiza upendo, huruma na kusaidia wenzetu kwani husaidia kujenga jamii yenye mshikamano na utulivu. Mazoezi ya kidini kama sala, tafakari na kusoma maandiko pia ni muhimu kwangu kwa sababu hunipa utulivu wa ndani nguvu ya kiroho na hisia ya kuwa karibu na mungu. Zaidi ya hayo, dini hunifunza kuheshimu wengine kuthamini maisha na kuthamini familia na marafiki. Kwa ujumla, dini hunipa mwongozo wa maisha, huthibitisha maadili yangu na kunisaidia kwa kuwa mtu bora katika jamii.

Ndiyo, ninakutoa sadaka au michango mara kwa mara kulingana na uwezo wangu na mahitaji ya wengine. Kawaida, huchagua kutoa sadaka kwa kanisa, misikiti au mashirika yanayosaidia, jamii, kama vile maskini, watoto wa mitaani au wagonjwa, wasio na msaada. Pia huangalia miradi muhimu kama misaada ya dha dharura au maendeleo ili michango yangu itumike kwa ufanisi. Kutoa sadaka kunanifundisha kushirikiana kuwa na huruma na kushukuru kile ninacho na nina ninachonacho. Zaidi ya hayo, kunipa furaha na utulivu wa moyo kujua kuwa zimechangia kuboresha maisha ya wengine. Kwa ujumla, kutoa michango ni sehemu muhimu ya maisha yangu, kwani huchangia ustawi wa jamii na kunasaidia kuwa mtu mwenye, moyo na wakutoa na kusaidia wengine.

Ninakumbuka mwalimu mmoja kutoka shule ambaye alinionyesha bidii, uvumilivu na huruma kwa wanafunzi wote. Alikuwa mwalimu wa kiswahili na alitufundisha kwa njia ya kuvutia. Akitumia hadithi, methali na mifano ya maisha halisi. Kila somo alilifundisha. Alihakikisha tunaelewa vizuri. Akitumia muda wa kuuliza maswali na kujibu kwa uvumilivu. Zaidi ya elimu ya masomo alitufundisha maadili ya heshima, nidhamu, uwajibikaji na ushirikiano. Jambo ambalo ilitusaidia si tu shuleni bali pia katika maisha ya kila siku. Pia alitupatia motisha ya kujifunza kuandika kwa usahihi na kujitahidi kila siku. Kwa kweli, mwalimu huyu alibaki akikumbukwa kwa ustadi wake, moyo wake wa huruma na mchango wake mkubwa katika maisha yangu ya kielimu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa mtazamo wangu ni Lebroni James, kwa sababu ana mchanganyiko wanguvu, ujuzi wa kipeke na akili ya kucheza ambayo hufanya timu yake ishinde mara nyingi. Napenda jinsi anavyoweza kucheza nafasi mbalimbali, kupiga pasi sahihi, kushambulia kwa kasi na pia kulinda kofia yake kwa usahihi. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu aliyouana, akiwa akicheza ambapo alipiga pointi nyingi za haraka na kuongoza timu yake kushinda kwa dakika chache za mwisho. Jambo lililonifanya nishangae sana. Ujuzi wake wa kusoma mchezo, kuona nafasi za wachezaji wanzake na kupiga mbinu za kushangaza ni wa kipekee. Ninapomuona akicheza nahisi msisimuko, shauku na hamu ya kufuata kila hatuwa yake. Jambo linalonifanya pia nijitahidi kuboresha ujuzi wangu.

Mimi hupenda zaidi kuamka na jua kwa sababu kuna amani na utulivu wa asubuhi ambao hunifanya nihisi nguvu ya na utayari wa kuanza siku. Mwanga wa jua unapochomoza, huleta hisia ya matumaini na mwanzo mpya. Jambo linalonifanya nipange shughuli zangu kwa uangalifu na bila haraka. Hata hivyo, naliona pia umuhimu wa kulala mapema ili mwili upate kupumzika vya kutosha. Lakini kati ya hayo, mawili, kuamka na jua ndilo chaguo langu kwa sababu huleta mfukumo huamsha, ubongo na hunifanya kuwa na mawazo chanya. Asubuhi huwa na utulivu ambao, hupotea khadri siku inavyoendelea, hivyo kuamka mapema kunaniwezesha, kufurahia muda huo wa pekee na kuanza siku nikiwa na nguvu mpya.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa na uzoefu huo umekuwa wa kipekee kila mara. Kusafiri kwa ndege kunanipa nafasi ya kuona mandhari ya ajabu kutoka angani, kama vile milima, miji na maziwa, jambo ambalo haliwezi kuonekana kwa urahisi ardhini. Pia kunapunguza muda wa kusafiri, kwani safari zinazochukua masaa mengi kwa gari, zinaweza kumalizika kwa muda mfupi kwa ndege. Mara nyingine napenda kuangalia wingu wa anga. Mawingu yanaposongea na jua linapochomoza au kutua. Kwani huchangia hisia za utulivu na furaha. Hata hivyo, ni lazima kuwa ya makini na usalama na kufuata maagizo ya ndege. Kwa ujumula, kusafiri kwa ndege kunanifanya nijisikie huru, kuniletea msisimuko na kunipanua mtazamo wa dunia.

Sherehe ninayopendezwa zaidi ni krisimasi, kwa sababu huleta furaha na mshikamono wa familia. Na wakati wa krisimasi, nyumba hufungwa kwa mapambo, miti ya krisimasi huwekwa na nyumba huwa na rangi na mwanga wa kipekee unaopendeza. Macho, pia napenda furaha ya kushirikiana na familia na marafiki, kubadilishana zawadi na kusherekea pamoja, jambo linaloogeza mshikamano wa kiijamii na kuimarisha urafiki. Vile vile, sherehe hii huleta hisia ya utulivu na shukrani kwa kile ni nacho, ikitufundisha kuwa na moyo wa kutoa na kusaidia wengine. Zaidi ya hayo, krisimasi ni wakati mzuri wakula vyakula vya kipekee, kuimba nyimbo ya na kushiriki shughuli za burudani. Kwa ujumula, sherehe hii hunifanya nijisikie furaha, mshikamano na amani ya kweli.

Napendelea rangi nyepesi na za utulivu kwa ukuta wa chumba kama vile buluu ya anga kijani cha mahawa kwa sababu utoa isia za amani na utulivu. Rangi hizi ufanya chumba kiwe na mwangaza wa kutosha kuonekana kikubwa zaidi na kuwa na mazingira rafiki ya kupumzika au kufanya kazi. Pia usaidia akili kupumuzika na kuongeza umakini wakati wakusoma, kufanya kazi hau kufikiria. Mara nyingine napendelea kutumia rangi za joto kama uchungwa, kama chungwa au manjano kwa sehemu ndogo ili kuongeza furaha na amasa ndani ya chumba. Kwa ujumula, rangi zinazao pendelea ufanya chumba kiwe cha kupendeza, chenye furaha na kinacho ongeza isia za utulivu. Amani na urembo wakawaida.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu kunanipa nafasi ya kuwa karibu na asili, kupumzika na kufurahia mandhari ya ajabu. Kupanda milima kunahitaji nguvu, uvumilivu na nidhamu, jambo ambalo hufundisha uvumilivu na kushughulikia changamoto kwa subira. Napenda pia jinsi hewa safi ya milima inavyofanya akili kupumuzika na mwili kuwa na nguvu. Wakati wa kupanda pia hufurahia kuona mimea, wanyama na maono ya kipekee ya hadhi kutoka juu. Zaidi ya hayo, kupanda milima huniwezesha kushirikiana na wazangu au marafiki, kujenga mshikamano na kusherehekea mafanikio pale, tunapofika kileleni. Kwa ujumla kupanda milima ni burudani lenye msisimuko inafundisha uvumilivu na hunipa furaha kubwa ya ndani.

Mimi napendelea mwanga wa kati kwa sababu hutoa mwangaza wa kutosha bila kuwa mkali kiasi cha kuumiza macho au kuleta uchovu wa kuona. Mwanga wa kati hufanya mazingira kuwa tulivu, rafiki na yanayofaa kwa ushughuli mbali mbali kama kusoma kufanya kazi au kupumzika. Pia husaidia akili kupumzika na kuzingatia majukumu bila usumbufu huku ukitua hisia za amani na utulivu ndani ya chumba. Mwanga mkali mara nyingi nyingine hufanya mazingira kuwa yasiyo ya kustarehe na husababisha hisia za utovu au msongo. Kwa ujumla, mwanga wa kati hufanya chumba kiwe cha kupendeza kikiwa na furaha utulivu na mwonekano mzuri jambo linalo ongeza ufanisi na hali ya starehe kwa muda wote.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi uwanza mara ni kiamka, kawaida kati ya saa kumi na moja asubuhi ni kijipanga kwa utulivu. Kwanza hufanya mazoezi, madogo au kunyoosha viungo ili mwili upate nguvu na kuamsha akili. Bada ya hapo, upanga chochote muhimu cha kufanya siku iyo na kuangalia ratiba yangu. Kiamsha kinywa uwa ni muhimu kwangu, mara nyingi hula chakula cha afya kama mayai, mkate matunda, au chai ili nipate nguvu za kuanza siku. Kabla ya kuondoka upanga mikoba, mavazi na kuhakikisha kila kitu muhimu kipo tayari kama simu, vitabu au vifaa vya kazi. Asabuhi zangu unifanya nijisikie tayari mwenye hari na furaha ya kuanza siku huku nikipanga mambo yote kwa utulivu na nidhamu.

Mimi napendelea kusimamia kwa sababu kuna nipa nafasi ya kupanga kazi, kuelekeza wengine na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio mzuri. Ninapokuwa kiongozi ninaweza kusikiliza mawazo ya wenzangu, kuwasaidia wanapohitaji na kuhakikisha malengo ya kazi ya nafikiwa kwa ushirikiano. Hata hivyo, naamini kuwa kiongozi mzuri pia anahitaji kujua, kusikiliza na kukubali mwongozo kutoka kwa wengine inapohitajika, kwa hiyo sina tatizo kusimamiwa kama lengo ni kuboresha kazi. Kusimamia unipa uhuru wa kufanya maamuzi, kuwa jenga wengine na kuongeza ufanisi wa kazi. Pia unijenga katika uongozi, nidhamu na waminifu. Kwa upande mwingine, kusimamiwa unitia nidhamu na kunifanya nijifunze zaidi. Lakini kati ya vyote napendelea kusimamia kwa sababu kuna nifanya niwe mwenye uajibikaji na ufanisi zaidi.

Nguvu zangu kazini ni uvumilivu. Nidhamu na uwezo wa kupanga kazi kwa mpangilio mzuri. Uvumilivu hunisaidia kushughulikia changamoto zisizotarajiwa bila kuchoka au kukasirika. Huku nidhamu ikihakikisha ninafanya majukumu yangu kwa wakati na kwa usahihi. Pia ninauwezo wa kushirikiana na wenzangu kutoa maoni kwa wazi na kusaidia wengine kufanikisha kazi jambo linaloongeza mshikamano wa timu. Nguvu nyingine ni ubunifu, kwasababu hufanya nishughulikie matatizo kwa njia za kipekee na kuleta suluhisho bora dhidi ya hayo, uvumilivu na nidhamu hunisaidia kuboresha ufanisi kazini na kudumisha ubora wa kazi. Kwa ujumla, nguvu hizi hunitia motisha, hufanya kazi kuwa rahisi na huongeza tija kazini.

Napendelea mkate wanafaka kamili kwa sababu ni waafya. Unatoa nguvu za kutosha na hufanya nishike muda mrefu bila njaa. Mkate huu unavirutubisho muhimu kama nyuzi. Vitamini na madini na yanayosaidia mwili kufanya kazi vyema. Pia napenda ladha yake kidogo ya asili na unyevu wake. Jambo linalofanya kula kuwa raha na burudani. Kwa mara nyingine hupendelea mkate mweupe au mwenye unga na wa ngano kwa sababu hufaa kwa kutengeneza chakula cha haraka. Lakini kwa ujumla na nafaka kamili ndiyo naupendelea zaidi. Zaidi ya hayo, mkate wa nafaka kamili huafa kwa kiamshakinywa cha asubuhi kwa kuwa husaidia mwili kuamka na kutoa nguvu za kuanza siku kwa hali na afya. Kwa ujumla, mkate huu hunifanya nijiskie mzuri, mwenye afya na furaha.